Ndiyo ninapenda kuweka picha zangu mtandaoni kwani watu wengi uko wakitaka kufahamu kinachoendelea kwenye kazi yako, na hivyo basi, kwa muda mwingi unapata kuwa huna muda wa kuwaambia. Kukifanya hivyo basi, unapoweka picha zako kwenye mtandao, watu wataweza kufahamu mbona huwaongeleshi na kando na watu kufahamu, utaweza pia kupata kazi tofauti tofauti.

Kwa wakati mwingine ninapenda kuvaa kofia kwa sababu kofia huweza kufunika nywele yangu ambayo sipendi kuonyeshana kwenye umati na pia ninapenda kuvaa kofia wakati ambayo kuna baridi au katika msimu wa wa masika na kando na hiyo napenda kuvaa kofia wakati kuna jua.

Kwa wiki naenda maktaba ni kutoka jumatatu hadi ijuma kwani ninaeza nitapata fursa nzuri ya kusoma nasita sumbuana na watu wakati wa wikendi nitaeza kusoma nilivyokuwa nikinakili kwenye vitabu vyangu wakati ambao nilikua kwenye maktaba.

Uhusiano bora na wafanyikazi wenzangu uongozi bora ufanisi wa mawasiliano utamaduni wa shukrani na kutambua mafanikio usawa wa kazi na maisha ya kibinafsi mahali pazuri pa kufanya kazi kukuza maendeleo ya kibinafsi na kitaaluma, usalama wa afya.

Napenda kumaliza kazi yangu kupumzika na kutulia na kufanya shughuli za nyumbani na mie huanza kupumzika wakati wa saa mbili na sherehe za jioni nazo penda kufanya ni kukula peke yangu na kufurahia unyamavu wa nyumba yangu na ninapo ninajianda kulala kwa kufanya tizi pamoja na kumeditate na ninahisi furaha wakati wa jioni kwa sababu siku imeisha.

Ninapenda kutumia muda na familia yangu kufanya mambo tofauti tofauti kama vile kuzungumuza na wao kuwapa hadithi jinsi ausi yangu imekua kucheza na wao michezo tofauti tofauti kukula na kushirikiana katika kufanya kufanya hafla tofauti.

Kwa wiki ninafua nguo maramoja hiyo ni siku ambayo siendi kazini ambayo ni siku ya Jumamosi maadam siku ya Jumapili naenda kanisani na Jumamosi mimi huweza kufua nguo zangu na kando na kufua nguo nafanya usafi wa nyumba yangu.

Ili niweze kulinda mazingira, kwanza kabisa ninapanda miti katika maeneo tofauti tofauti. Kando na kupanda miti na hakikisha kuwa nime nasafisha mito tofauti tofauti, natumia vitu ambavyo si vya plastiki. Na pia nahakikisha kuwa nawaelimisha wengine kuhusu umuhimu wa kuhakikisha kuwa mazingira yetu ni safi. Na waelimisha kuhusu madhara kata miti ovyo.